Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano. Nilishiriki katika mashindano ya masomo na pia mchezo nikiwa shuleni. Ushirika huu ulinipa uzoefu mzuri na kujifunza kushindana kwa haki, kujiamini na kufanya kazi kwa bidii. Ingawa wakati mwingine si kushinda nilijifunza umuhimu wa juhudi ni dhamu na kushirikiana na wengine kwa hivyo.

Napendelea kusoma kuliko kuandika kwa sababu kusoma hunipa maarifa mapya hunipanua mawazo na kunisaidia kuelewa mtazamo tofauti ya maisha kupitia kusoma najifunza kutoka kwa uzoefu wa mawazo ya wengine hata hivyo kuandika nako nafurahia kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu na kupanga kile nilicho jifunza.